Tukio muhimu sana katika maisha yangu, ni siku niliyo maliza masomo yangu. Ilikuwa ni wakati wa furaha na fahari kwa sababu niliona juhudi zangu zimetimia. Nilijisikia nimepiga hatua kubwa na nikapata motisha ya kuanza maisha mapya, kujitegemea na kuwasaidia wale wanao nizunguka.

Napenda sana mziki wa bongo na pia popu kidogo. Mziki huu unanivutia kwa sababu una ujumbe wa maisha na pia unaburudisha. Mara nyingi napenda kusikiliza mziki jioni au nikiwa peke yangu. Nikisikiza wimbo ninaoupenda nahisi furaha natulia mawazo na wakati mwingine hata napata motisha ya kuendelea na mambo yangu ya kawaida.

Chumba changu cha kulala si kikubwa sana wala si kidogo. Ni chawastan. Rangi yake ni nyepesi, inanipa utulivu. Kitanda changu kinaniridhisha na hunifanya nipumzike vizuri. Kupitia dirishani naweza kuona nje, hasa mwanga wa asubuhi au jioni. Kitu kinachonipendeza zaidi chumbani ni utulivu wake. Sababu unisaidia kufikiria na kulala kwa amani.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kwa kiasi fulani. Mara nyingi naitumia kusikiliza mziki, podcast, au kusikiliza ujumbe kwenye simu. Wakati mwingine, natumia amri za sauti kufanya kitu haraka. Teknolojia hii hunirahisishia mambo, huokoa muda na hunifanya nifanya kazi au nipumzike bila usumbufu mwingi.